Napenda kufanya kazi kwa ushirikiano kwa kusikiliza mawazo ya wenzangu na kuhakikisha kila mtu anahisi kushirikishwa. Kuwa wazi kwa maoni mapya na tunapopanga kazi napenda kugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Kwa kufanya hivyo, tunaongeza ufanisi na kujenga mazingira mazuri ya kazi. Ushirikiano hunifanya nijifunze na kutoa matokeo bora zaidi.